Pana Sipendi kucheza michezo ya ubao na ilo ni sababu kathaa kwanza michezo ya ubao maranyingi itaji mtu kukaa sehemu moja kwa mdamu refu Jambo hili halinifraishi kamwe Pia napendelea shuguli zinazo usisha mawasiliano ya moja kwa moja mazungumzo ya wazi au hata harakati kidogo kuliko kukaa ni kisubiri Zamu yangu kwa mdamu refu michezo mingi ya ubao inashiria nyingi ambazo sinaitaji muda wakuzilewa vizuri kabla kwanza kucheza. Ilo wakati mwingine nifanya ni poteze ya mnaza. Asa kama lengo langu ni kujuburudisha raka au kupumzika. Badalake na pendelea shuguli ambazu zinaileweka kwa raisi na zitaaji mandalizi mengi. Pia mcheze ubauma mingi leta ushindani mkali na siki ila wakati napenda mazingira ya ushindani huo. Mimi ufurahia zaidi shuguli zinazo ni janga masungumzo. Ushirikiano pia nakubadilisha mawazo bila shinikizo la kushinda au kushindwa.

Zawadi mzuri niliowai pokea ni kiatu cha Clark hadi waleo nakumbuka kwa furaha kubwa kwanza kabisa kiatu hicho kili nifurahisha kwa semu kilikuwa cha ubora mzuri sana pia kiatu cha Clark ni kiatu cha kudumu na imara chenye muundo unaovutia nilijisikia kudhamini wa sana Nilipo pokea zawadi hiyo Pia zawadi ilikuwa ya maana kwangu kwa sababu ilikuwa kitu cha vitendo katika maisha kila siku Niliweza kukivaa katika hafla mbali mbali we kazini kwenye shuguli za kawaida na hata katika matembezi muhimu Kila nilipo kivaa kilinipa hisia ya kujiamini na kujipenda Pia naweza sema kili zawadi hiyo ilinionyesha kwamba aliye nipa alinijua vizuri alijua napenda vitu vyenye ubora na vinavyo dumu kwa muda mrefu si vitu vya muda mfupi ilinifanya nijisikie kuheshimiwa na kupendwa.

Nguvu zangu kazini ni nyingi Lakini pia Kwanza kabisa ni nanguvu kubwa mawasiliano Ninawezo mzuri wa kuongea na kuweleza mawazo yangu kwa uwazi kusikiliza wengine na kushiriki vizuri na wengine Pili nina bidii na uwajibikaji Ninapo kuwa ninapo pewa jukumu Ulichukulia kwa uzito na kuwakikisha na litimiza Kwa wakati na kuubwara unautakiwa Sependi kuwacha kazi nunsu au kusikumwa sana nguvu ingine ninayo niwezo wa kujifunza haraka Ninapo kutana na jambo jipia au changamoto mpya kazini huwa tayari kujifunza na kubadilika siogopi kuiliza maswali pale nisipoelewa na tayali naniko tayari kupokia maelezo au marekebisho ni jiboreshe zaidi Pia ni na nidhamu na heshima kazini na heshimu sheria ratiba na watu ninaofanya kazinao Hiu nifanye ni aminike na kuoanekana kama mtu anayefaa kufanya kazi na wengine.